Jinzi navyo shugulikia kazi zangu za darura. Ni kuhakikisha najipanga asubuhi mapema, kufanya kazi kwa wingi, na kuhakikisha pia naweza kufuata hili ambayo naita shuguli zangu au ratiba yangu ya kila siku. Kuifwata kwa makini na kuwa na nidamu, inaweza kunisaidia zaidi.